Kwa upande wangu, napenda kula wali, lakini si kwa sababu ugali si mzuri. Ni kwa sababu wali unanipa uhuru wa kukula vyakula tofauti kwa urahisi. Wali unaendana na vyakula vingi sana, kama mboga, nyama au maharagwe. Kila mlo unakuwa tofauti kulingana na kile kinachoandaliwa. Hilo unifanya nisiwe na haraka ya kuchoka na chakula. Lakini pia ugali una nafasi yake. Ugali hunikumbusha nyumbani na familia. Ni chakula kinachokushibisha vizuri na kinakufanya ujisikie umetulia. Mara nyingi ugali huliwa pamoja na watu na hilo huleta umoja na mazungumzo mezani. Nikipaswa kuchagua kila siku, ningechagua wali kwa sababu ni mwepesi na rahisi kuandaa. Lakini kuna siku ambazo ugali unakua chaguo bora hasa wakati wa kula pamoja na familia au marafiki inanipa hisia ya nyumbani na kushibisha kwa muda mrefu.

Usiku kabla ya kulala, huwa najitahidi kutulia na kuachana na shughuli za siku. Baada ya siku ndefu, nahitaji muda wa kupumzika ili akili na mwili vitulie taratibu. Mara nyingi, huanza kwa kupanga mambo ya kesho kidogo. Najiuliza ni nini muhimu nifanye, ni nini naweza kuharakisha, na ni nini kilichonifurahisha siku hiyo. Hii hunisaidia kulala nikiwa na mawazo yaliyopangika. Baada ya hapo, hupunguza kelele na shughuli nyingi, najaribu kuepuka mazungumzo mazito au mambo yanayoweza kunifanya nifikirie sana. Badala yake, napenda kuwa kimya, nikitafakari au nikikumbuka mambo mazuri ya siku. Kabla ya kula, nahakikisha nimejiandaa vizuri, najiweka tayari kimwili au kiakili ili usingisi uje kwa urahisi. Hii unanisaidia kuamka asubuhi nikiwa na nguvu na hali nzuri ya moyo. Wakati mwingine hutumia muda mfupi kujikumbusha mambo nilioshukuru siku hiyo. Hata kama siku haikuwa rahisi, huwa kuna jambo dogo la kushukuru. Hili hunipa amani ya moyo kabla ya kufumba macho. Kwa ujumla, usiku kabla ya kulala ni wakati wangu wa kujitunza. Ni muda wa kupunguza mwendo, kutulia na kuupa mwili nafasi ya kupumzika. Kwa kufanya hivyo, usingizi wangu unakuwa mzuri na siku inayofuata inaanza vizuri.

Kwanza kabisa, ninapanga kazi zangu mapema. Hii hunisaidia kuona ni kazi gani za lazima nifanye kwanza, na ni ipi inaweza kusubiri. Kupanga kazi kuna nisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kufanya kila kitu kwa mpangilio. Pili, ninajaribu kutochukua mda mwingi kwenye kila kazi moja bila malengo. Ninaweka muda maalumu kwa kila jambo ili kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati wake. Hii ufanya nishugulikie kila kitu bila kuhisi haraka au kushindwa kumaliza. Tatu, ninapendelea kushugulikia kazi muhimu au changamoto kwanza. Kua na kipaumbele kuna hakikisha kwamba mambo muhimu hayapotei na kila kitu kinamalizika kwa usahihi. Ninapokua kazini hujaribu kuepuka usumbufu wa vitu vya pembeni. Kukatia na kufanya kazi kwa umakini na haraka zaidi. Kukamilisha kazi kwa wakati kunahitaji mpangilio, kipaumbele, kuzingatia kila jambo na kuondoa usumbufu kwa kufanya hivyo, kila siku ni tija na hakuna kazi iliopitwa au kuchelewa. Hii ufanya nipate amani ya moyo na kuwa na uwakika kwamba kila kitu kinawelekuweka sana.

Kwa upande wangu, ningesema kipawa changu ni kuelewa na kushirikiana na watu wengine. Ninafurahi kusaidia, kushirikiana, na kuelewa mahitaji ya wengine. Na hili, linanifanya kazi yangu au maisha ya kila siku kuwa rahisi. Pia, nina kipawa cha kufunza haraka. Mara nyingi ninapokutana na jambo jipya, hujaribu kuielewa haraka na kueza kuifanya vizuri. Hii inasaidia kukua, kupata ujuzi mpya, na kufanya mambo kwa usahihi zaidi. Ninaona pia kipawa changu ni uvumilivu na kutolia. Hii hunisaidia kushughulikia changamoto au migogoro bila kuharakisha maamuzi. Watu wanaiona mtu wa kuaminika, na hili linaongeza mshikamano na uelewa kati yangu na wengine. Lakini zaidi ya yote, kipawa changu ni kushirikiana kwa amani na heshima. Ninaona kuwa makini na wenzangu na kuwasikiliza, tunaeza kufanya kazi pamoja na kufanikisha mambo makubwa. Kwa kifupi, kipawa changu ni kuelewa, kujifunza haraka, uvumilivu na kushirikiana kwa amani. Kila kipawa kinanisaidia kukua, kusaidia wengine na kufanya maisha ya kila siku kuwa bora zaidi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Lakini si kila wakati au kila mahali. Kwangu, kucheza ngoma si lazima iwe mbele ya watu wengi. Bali ni njia ya kujiachilia na kufurahia mwili wangu. Wakati ninapocheza ngoma, hujisikia huru na mwepesi. Ni kama kuachilia mawazo ya siku na kuupa mwili nafasi ya kujieleza. Hata kama ni nyumbani peke yangu, kucheza ngoma hunifanya njisikie vizuri. Napenda kucheza ngoma hasa ninapokuwa na furaha au ninapotaka kubadilisha hali ya moyo. Mziki unapochezwa. Mwili hujisogeza yenyewe bila kufikiria sana. Huu ndio wakati najisahau kidogo na kufurahia muda wangu. Hata hivyo, si lazima niwe mchezaji mzuri wa ngoma. Sifanyi kwa ajili ya kuonekana au kushindana na wengine. Nafanya kwa ajili ya nafsi yangu mwenyewe ili nijisikie vizuri na mwenye furaha pia kucheza ngoma hunikumbusha sherehe mikusanyiko ya familia na nyakati za furaha ni kitu kinacho waunganisha watu na kuleta tabasamu bila maneno mingi kwa kifupi, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha uhuru na nafasi ya kujieleza. Si lazima iwe rasmi au ya kupangiliwa. Cha muhimu ni hisia nzuri inayokuja baada ya kucheza ngoma.